Na simu yangu ya mkononi huwa naichaji mara moja au mara mbili kwa siku. Inategemea na matumizi ya hiyo siku. Na hii ni kama mimi nilivyo mfanyabiashara, huwa natumia simu sana kwa kuingia mitandaoni kuweza kujua mambo yanaendelea. Jinsi watu wengine wanafanya biashara zao na hasa mara mingi pia natumia simu ya mkononi kufanya matangazo. Na hivyo pale ninapoingia mtandaoni kupitia intaneti simu huisha moto haraka hivyo unaweza ukajipata unachaji mara moja au mara mbili kwa siku kulingana na matumizi yako mwenyewe binafsi.